Nikiwa na marafiki zangu, huwa tunapenda kuchuliana hali, na tunapenda kupiga-piga story, kuna mchezo ambayo tunacheza na pia tunaongelea mambo ya mpira, kuongelea mambo ya maisha vile iko, kuongelea vile mtu ameshinda katika shuguli zake na kuongelea vile familia imeshinda.

Mimi kwa mtandaoni huwa situmii muda mwingi huwa naingia mtandaoni kidogo masaa kidogo wakati ambapo labda niko na shughuli nafanya kama kutazama habari zinazochipuka ama kuangalia mambo na michezo Tuseme huwa naweza tumia kama kama masaa mawili hivi matatu kwa siku.

Ndiyo mimi napenda kupika sana na pia naweza kuwa naeza jiita mpishi kwa sababu huwa nasaidia mke wangu kupika chakula zingine so mimi ni mpishi hodari kupika napenda sana na najua kupika chakula aina tofauti tofauti na napenda sana nikiwa mpishi napikia familia yangu na pia wanafurahia upishi wangu.

Mimi huwa nahudhuria mahali pa ibada mara tatu kwa wiki Kuna siku mbili ambazo naenda mahali pa ibada kwa ajili ya mazoezi ya kwaya na hiyo siku ingine ni kwa siku ya kuabudu So huwa naenda mahali pa ibada mara tatu kwa wiki.

Nimetenda vitendo mingi za wema lakini kwa yenye uwa inanigusa sana na yenye huwa inanikumbusha sana ni yenye nilisaidia mtu kuna mtu mpita njia alikua amepata ajali barabarani Nikamchukua, nikampeleka hospitalini, nikamshughulikia, akasaidiwa, akapona na nikamlipia pesa ambayo anayoitajika na pia nikamuunganisha na familia yake.

Ndiyo mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa ajili ya kujipanga kujitayarisha siku inavyoanza naamka mapema tuseme kama saa kumi na moja asubui nakuwanga nimeamka na hivyo ndivyo nimezoea kuamka mapema kwa sababu mtu ukiamka mapema unaweza kujipanga vizuri ili uweze kuanza siku yako ikiwa sawa.

Ndiyo chombo cha muziki kama piano mimi napenda sana kucheza piano Kwa sababu mimi ni mkathoriki soo napenda sana piano kuchesa nyimbo tofauti kikatholiki na napenda sana piano piano ni chombo changu chenye napenda sana.

Ndiyo mimi nimefanya sana kazi ya kujiitolea kama kwa jamii yangu nilikuwa nimechaguliwa kuwa msimamizi na mara mingi nilikua nafanya kazi ya kujiitolea kama kusafisha soko kusafisha barabara kusaidia watoto ambao hawana wazazi mayatima wenye wamekosa, so hiyo kazi nilikuwa nafanya nikijitolea bila malipo yoyote.

Mimi napenda kuwa mahali pametulia, mahali ya hakuna kelele, mahali ya hakuna watu wakusumbua, napenda kuwa mahali pametulia, mahali nafanya kazi zangu pole pole, mahali ya akili yangu imetulia bila kusumbuliwa, nipende kukua mahali kama krapu mahali kuna watu wanapika kerere ama mahali watu wanasosana, napenda kuwa mahali pametulia.

Kazi na maisha yangu kibinafsi hizo ni vitu mbili ambazo nafaa kuwa navigawanisha na kivyangu baada ya kutoka kazi huu narudi nyumbani kwa familia yangu nachukua muda kukaa na familia yangu nakujenga maisha yangu Ikifika ni wakati wa kazi huwa naenda kazi nashugulika na kazi nafanya kazi vile inavyofaa.

Sherehe yangu ya kupendeswa naesa sema ni kusherekea siku ya kusaliwa ya mtoto wangu musichana niko na mtoto musichana na huwa wakati tunasherekea siku yake ya kusaliwa hiyo ndio huwa inakuwa sherehe yangu ya kupendesa, kwa sababu nafuraia sana kusherekea nikiona niko na mtoto wangu, namsherekea sana na huwa anashukuru mungu sana kwa hiyo siku.

Ndiyo mimi napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu huwa ni baadhi ya mazoezi unaoifanyia mwili wako ukitembea kwa miguu Unafanya mwili inakuwa sawa mwili inakuwa freshi unachangamka vizuri unafanya miguu inakuwa strong kutembea kwa mguu ni vizuri sana na hiyo ni baadhi ya mazoezi ambayo mtu unaweza fanya.

Wakati wafuraha huwa na najifurahisha kwa kutasama video ama cinema mbali mbali na pia kuchesa chesa na watoto pia hiyo inaniwesesha kufurahia Pia kutembea ama pia kuchesa micheso mbali mbali So kuna fitu mingi nafanya ili niwese kufurahia wakati wangu wafuraha.

Sana sana mtoto wangu wa kwanza mchana na huwa ananifanya sana nacheka vile ambavyo anacheza na mimi, vile ambavyo naona akikuwa, vile anaongea, vile anatamka maneno, huwa nacheka sana nikikuwa na yeye na pia nikitazama video zangu huwa pia zinanifanya nacheka.

Mimi kwa boma yangu huwa natumia wi-fi, kwa sababu wi-fi ni si ngumu kulipa, inakua bei rahisi na wi-fi huwa inawezatumika kwa watu wengi, inawezatumika kwa umbali na wi-fi ni mzuri, kwa boma yangu natumia wi-fi, na hakuna mtu anayetumia data ya simu.